Mimi huwa nafanya mazoezi yangu wakati ambapo nimeamka. Napenda sana kuyafanya mazoezi yangu wakati nimeamka nikiamka hivi naenda kufanya mazoezi yangu, kwa kukimbia na pia wakati mwingine kwa kuenda gym lakini mimi hupendelea sana kukimbia.

Wakati umeme unapokatika kama ni kama ni usiku mimi naingia tu najipumzisha, najipum nalala. Lakini kama ni mchana kama ni mchana mimi nafanya shughuli zingine kama vile unaweza nipata nimefungua nyumba na kutafuta mwanga mwanga wa jua ili nikaweze kusoma.

Iyo jinsi inavyo uyanisha kazi yangu na maisha yangu ya kibinafsi lazima niwe na mtu ambaye anampangilio mtu ambaye anajua kitu anachokitaka kwa hivyo mimi nina kitabu kidogo ambapo nina kuandika jinsi na utaratibu ambao nitaka ufuata.

Mahali ya mbapo mimi ningependa kuenda ningependa sana kuenda dubai nende nika nikaone uko. Njinzi kulivyo. Ngependa sana kutembelea mjiwo mjiwo. Ndiyo mimi ningependa sana kuenda uko niende nikaone watu wa uko na pia nikaone jinzi iyo njilivyo kaa. Mimi ningependa kusafiri kibinafsi. Mimi napenda sana kutembea.

Napenda sana kupanga kazi yangu kwa utaratibu. Ujue ukiwa umepanga kazi yako ujue utakavyoifanya tangu mwanzo au mpaka mwisho. Unaweza kufanya kazi yako kwa utaratibu na uweze kuimaliza kwa wakati mwafaka bila kuharibu wakati wako.

Mwezi wa mwaka ambao ninaupenda zaidi ni mwezi wa saba. Mwezi wa saba ninaupenda zaidi kwa sababu huo mwezi ndio niliozaliwa na ndio ninaopata wakati au nafasi ya kusherekea siku ya muhimu sana katika maisha yangu hiyo siku naipenda sana kwa hivyo mwezi ambao ninaupenda sana ni mwezi wa saba.

Jinzi ni navyo wakaribisha wafanyi kazi wapya ni kwa unyenye kevu na pia heshima nyingi na waonyesha maali ambapo watakavoo watakavyo fanya kazi yao na waonyesha jinzi ambavyo wata weza na maali ambapo wataweza kuwanza.

Mafanikio ya timu yangu napenda sana kushirehekea mafanikio ya timu yangu kwa kunywa sharubati au chakula mbacho nikitamu chakula mbacho ninacho kipenda huwa nahisi vizuri wakati timu yangu imeweza kushinda kwa hivyo nanywa sharubati au chakula.

La mimi sisomi gazeti lakini wakati mwingine huwa naisoma ili kuangalia ni jambo gani ambalo ambalo linaendelea katika nji yangu lakini mimi sipendi huwa nasoma lakini wakati tu mwingine.

Ndiyo mimi hupenda sana kuhifadhi vitu ambavyo niza nivyadhamani vitu vyadhamani mimi napenda sana kuvihifadhi kwa sababu zinanikumbusha kama ni jambo nzuri kama ni kitu kizuri kinanikumbusha yakwamba yakwamba mimi ni mshindi kwa hivyo vitu vya dhamani mimi napenda sana kuvihifadhi.

Kitu ambacho kinachonifanya nifurai sana ni wakati ambapo kunanyesha au wakati ambapo ninapopata mtu mbaya ananielewa wakati ambapo ninapopata watu ambao walio na furaha wanapenda sana kucheza sababu mimi napenda mchezo.

Mimi ni mtu ambaye anayipienda opusana kupiga picha. Kwa hivyo mimi hupiga picha mara mbili kwa siku au mara nne kwa siku. Ndiyo mimi hupiga picha mara mbili wa siku iliweze kunikumbushe hiyosiku vitu ambavio vilivyo endelea.

Mimi napenda rangi ya samawati katika ukuta wangu. Au rangi nyeupe kwa sababu hizo rangi mbili huonyeshana furaha au habari kwa hivo na pia hurembesha nyumba sana hasa wakati ambapo unapowasha taa unarekebi unarembesha nyumba yako kutumia kwa mfano vioo, kuwekea vitu vyako, huenda vizuri na hiyo rangi.

Chakula cha jadi ambacho ninachokipenda ni ugali na mboga kwa mfano ugali kama na mchicha au kisambo. Mimi hupenda sana kula hicho chakula kwa sababu huwa ni kitamu na pia huboresha afya yako na pia mimi hupenda sana kukula ndizi. Ndizi ukichanganya na waru viazi, ukichanganya na viazi na pia kwa nyama. Hivyo ndio vyakula ambavyo ninavyovipenda.

La mimi sipendi sana kuoga na maji moto maji ambayo ninayopenda sana kuogea nayo au kuoga nayo wakati ambapo ninataka kuoga ni maji baridi mimi sipendelei sana kutumia maji moto wakati ambapo ninapooga.

Ndiyo mimi napenda sana hesabu unajua bila hesabu hauwezi kutatua vitu mingi katika hii maisha kwa sababu kila kitu hii dunia ni hesabu unapokula lazima ujue unabuy chakula kinatoshana vipi unabuy chakula ambacho kinatoshana au kiwango gani chakula ambacho kitakachokutosha haya unapotembea unajua unaenda na masaa mangapi kila kitu kwa hii dunia ni kuhusu hesabu kwa hivo mimi napenda sana.

Mara ambapo ninapoamka, mimi jambo ambalo mimi hufanya la kwanza ni kuchukua biblia yangu au kitabu kitakatifu changu na kukisoma na kumuomba mungu na pia kumshukuru kwa kunisaidia kuiona siku hii ya leo. Mimi huwa hunywa kiamsha kinywa changu, asubuhi mimi napenda sana kunywa chai, mimi jupendelea sana kuamka saa kumi na mbili asubuhi, saa kumi na mbili zinapofika hivi mimi unanipata mimi huyo nimeshaamka. Jambo ambalo mimi ulifanya kabla ya kuondoka ni kuoga na kuacha kama nimesafisha nyumba yangu. Wakati ambapo ninapoamka asubuhi yangu uhisi uhisi furaha sana kwa sababu hiyo siku ingine ambayo nimeweza kuiona.

Jinsi ambavyo ninavyofanya kazi na timu ya mbali. Mimi hupendelea sana kufanya kazi na timu ya mbali kwa kujadili shida ambazo zinazokumba ka kampuni yetu au kazi yetu katika mtandao.

Jambo ambalo ninalolifanya ili kuongeza uzalishaji wangu ni kupanga kazi yangu kwa ratiba, pia kutangulia kazi za muhimu kwanza kabla ya nizisahau, pia kupunguza usumbufu kama vile mitandao ya kijamii, pia hiyo inamanisha ya kuwa mimi. Mimi nitapunguza upungufu kwa kuwachana sana sana na simu pia na simu yangu pia kujifunza study mpya mara kwa mara na pia kutumia zana za kidi jiti kwa mfano kalenda.

Mchezaji ambaye ninayempenda sana wa mchezo ni mchezaji ambaye anaitwa Lionel Messi ambaye ana kipaji na rekodi zake. Mimi nampenda sana na pia jhumweshimu sana kwa sababu ana kipaji kingi na pia hucheza kwa unyenyekevu mwingi na heshima nyingi.

Ndiyo, mimi napenda sana kukula chakula kitamu. Mimi napenda sana kukula chakula kitamu kama vile pilau ambacho. Hicho chakula kimaundwa kwa kutumia viungo vingi. Kwa hivyo, mimi ni mtu ambaye wa kukula chakula ambacho ni kitamu. Na navipenda sana.

Mtu ambaye ninayemcheza ninayecheza naye mara nyingi ni rafiki yangu wa dhati. Rafiki wangu wa dhati ambaye anaitwa kasi. Mimi nampenda sana ni rafiki wangu ambaye ninaye ninayemthamini sana. Huyo ndiye mtu ambaye huwa tunacheza na yeye wakati mwingi.

Mimi ni mtu ambaye anapenda sana kuka pekee yake. Kwa hivyo, ninapenda sana kuandika vitu vyangu kwenye vitabu badala ya kuongea. Ni mtu ambaye asiyependa magombanisho, magombano, kati ya watu kwa hivyo. Kama mtu amenikosea au jambo kama hilo, mimi ninaja katika nyumba yangu na kuandika jinsi ambavyo siku penda. Kwa hivyo mimi napenda sana kuandika.

Muda wa mwisho ambavyo ninavyo ushughulikia mimi napenda sana katika kama ni jambo ambalo nilikuwa nalifanya au nilikuwa nimepewa nilifanye nalifanya mapema ndiyo uo muda wa mwisho inakuwa tu nikuangalia kama kuna kosa ambalo nimeweza kulifanya mahali kwa hivo muda wangu wa mwisho ni wanautumia sana kurekebisha makosa yangu ndiyo.

Mchezo wa olimpiki ambao ninaoupenda ni mchezo wa riadha. Mimi huu mchezo ninaupenda sana kwa sababu huusisha vipaji vya asili. Kama vile mbio kuruka na pia kurusha na pia nchi nyingi hushiriki hivyo ushindani ni mkubwa kwa hivyo. Kwa kila mtu hutaka apewe kikombe kwa hivyo lazima kila mmoja ajitaidi kwa hivyo ndio manake ushindani huwa mkubwa. Pia rekodi za rinia maranyingi huwekwa na imeza mabingwa maarufu. Hapana sikumbuki mchezo wa olimpiki ambao nilio furahia kutazama. Mchezo ambao nilio furahia kutazama ni mchezo wa miggu ambapo ulichezwa wa mwaka jana na Manchester United ikaweza kuenda nyumbani na kikombe waliweza kusherehekea baada ya miaka mingi bila kushinda kikombe chochote. Mchezaji wa olimpiki ambaye ninaye mpenda sana ni Eliud Kipchoge na huwa nahiisi vizuri au huwa na mimi huwa na furaha sana wakati ambapo ni na utazama mchezo huo.

Zoea ambalo ni nzuri, ambalo nililojenga, ni kujifunza kitu kipya kila siku. Jinsi unavyojifunza kitu kipya kila siku ndivyo unavyozidi kuelewa jinsi mambo yanavyoendelea katika nchi yako. Kwa hivyo, mimi zoea ambalo, mimi nimejifunza ni kujifunza kitu kipya kila siku. Pia, napenda sana kupanga muda na kuheshimu ratiba yangu. Kumbuka muda unapo unapo haribu muda wako, hauwezi ukaupata huo muda tena. Kwa hivyo mimi hupenda sana kupanga muda na kuheshimu ratiba yangu inavyo fuatana kila siku. Pia mimi hupenda sana kusoma na pia au kufikiria kabla ya kuamua. Pia mimi hupenda kusikiliza wengine na kuheshimu maoni yao na pia mimi hujali afya yangu sana sana kwa hivyo. Napenda sana kufanya mazoezi.

Jinsi ninavyopenda sana kujifunza mambo mapya ni kujiuliza maswali kwa mfano ninapoenda katika darasa. Kitu ambacho mwalimu anachokifunza mimi hupenda sana kuuliza maswali mapya hivyo hunisaidia sana kujua mambo mapya kila siku. Na pia mimi ni mtafiti sana kwa katika mitandao. Ninapoona jambo au kitu ambacho hakinielewi. Mimi unanipata katika mitandao. Katika mitandao ninaangalia jinsi ya kutatua, kutatua jambo fulani. Ama hicho kitu ambacho nilichokiona na sikukielewa. Naangalia jinsi kinavyofanya kazi.

Ushauri ambao ningezapenda sana kumpa mtu ambaye anayeanza kazi ni jambo la kwanza, unapoanza kazi, unapaswa kua mtu ambaye anamuomba mungu sana kwa sababu bila mungu hauwezi ukatoboa jambo lolote. Jambo la pili ninalopenda sana kumuambia ni kuwa awe mwenye bidii ajitahidi katika kila jambo halifanyalo na akaweze pia kujiaminia. Na pia awe mvumilivu matunda huja baadaye kumbuka mvumilivu hula mbivu. Kwa hivyo jambo ambalo huwa napenda sana kusisitiza mtu awe mvumilivu anapoanza biashara yake.

Uzoefu ambao nishaipata wa kushangaza ni uzoefu wa kusoma au kufikiria kabla ya kuamua. Mimi hilo jambo lilinishangaza sana kwa sababu nilijipata tu mtu mwenye anayependa masomo sana kwa hivyo. Huwa napenda sana kusoma, kusoma na katika hii generation yetu watu wengi hawapendi masomo. Kwa hivyo hilo jambo lilinishangaza sana.

Ili kushirikiana na timu mimi ni mtu ambaye ana bidii sana mimi hutia bidii katika katika njia moja au nyingine mimi hutia bidii katika kiwango ambacho nimekipewa au katika ziada ambalo nimelipewa nikaweze kulifanya hutia bidii kuhakikisha nimeweza kupeana ziada ambalo nililolipewa kwa muda ufaao. Na pia mimi hupenda sana kuwa mnyenyekevu na mtu mwenye heshima zake.

Kitabu ambacho ninachokipenda sana kinaitwa alchemist ambacho kimeandikwa na paulo ko elhu hiki kitabu ni kitabu cha kutafiti kinafundisha sana kuhusu ndoto uvumilivu na kujitambua katika kila jambo ulifanyalo pia ni rahisi kusoma lakini kina ujumbe mzito sana wa maisha. Mhusika ambaye mhusika ambaye nili ninayemkumbuka katika hiki kitabu. Anaenda kwa jina Santiago ambaye ni kijana mchungaji wa kondoo kutoka Hispania. Ana ndoto ya kutafuta hazina iliyo hazina iliyoko mbali karibu na piramidi za misri. Pia safari yake inafundisha kuhusu, kufuata ndoto zako uvumilivu na imani kujitambua na kusikiliza sauti ya moyo. Mtu ambaye aliyenishauri kufanya kusoma hichi kitabu ni mwalimu wangu wa kiswahili ningependa ndiyo, ningependa sana kusoma kitabu hicho cha huyu mwandishi kitabu kingine.

Wakati wa mapumziko kazini mimi gupenda sana kuongea na wafanya kazi wenzangu. Wakati ambapo ninapopumzika kazini hupenda sana kushirikiana sana na wafanya kazi wenzangu ili nikaweze kujua jinsi walivyo kama wanendelea vizuri ama kuna tatizo ambalo linalowasumbua.

Chakula ambacho ninachokipendelea ni chenye latha ya viyungo mimi napenda sana viyungo kwa mfano chumvi kiasi ambalo huongeza latha ya kawaida katika kwenye vyakula vingi. Pia napenda utamu kidogo kama kwenye matunda au chai. Pia chachu kiasi kama limau au mtindi.

Tunda langu la kupendezwa ni tunda la maembe. Mimi napenda sana kula maembe au tikiti maji au nanasi. Hilo ndo tunda kangu la kupendezwa zaidi. Kwa hivyo mimi tunda langu la kupendezwa zaidi ni maembe.

Mafunzo ya kazi ambayo ya menisaidia ni kupanga muda wangu na kufuata ratiba yangu kila siku ninapoamka kwa sababu muda mwingi unapo upoteza muda mwingi hauwezi ukaupata kwa hivo muda ambao unaokuwa nao. Inapaswa ufanye jambo ambalo unalotaka kulifanya. Na pia jambo ambalo, jambo lingine ambayo kazi imenifunza ni kuwa mtu mvumilivu kwa sababu mvumilivu baadaye hula mbivu. Kwa hivyo kazi hii imenifunza kuwa mtu ambaye ni mvumilivu katika kila jambo alifanyalo.

Njiya ambao ningeeza penda kutembelea sana duniani kabla wakati wangu ufike, mimi ningependa sana kutembelea mji wa Dubai, ningependa sana kuutembelea nione jinzi mambo yalivyo huko, nione jinzi wanavyofanya kazi zao, nione utamaduni wao, ndiyo na pia nikaweze kupunga ewa. Ndiyo huo ndio muji ambao ningeeza penda sana kutembelea.

Programu ambazo ni nazo zitumia mara nyingi ni simu janja kwa mfano mimi hupenda sana kutumia mitandao ya kijamii au telegramu mimi napenda sana kutumia hiyo programu wakati mwingi. Pia programu ingine ambayo ninayo ipenda kuifanya, kuitumia ni internet, kuangalia vitu au kuchunguza vitu vinavyoendelea katika nchi yetu. Programu nyingine ninayoipenda sana kutumia ni programu ya kazi na pia metandao ya kijamii.

Mtu ambaye aliyenifundisha jambo muhimu katika hii maisha ni mamangu, mamangu alikuwa mtu ambaye alikuwa na bidii zake, mtu mnyenyekevu, alikuwa binadamu mwenye hisia, alikuwa pia mwanadamu ambaye angeweza kukuelewa kwa hivo, mamangu ndiye aliyenifundisha jambo la muhimu sana katika haya maisha.

Nyama ambayo ninayoipenda sana ni nyama ya ng'ombe. Iyo nyama huwa tamu. Naupenda sana kula iyo nyama wakati mwingi.

Mimi si mtu wa kuchelewa kama vile nilivyo nilivyo sema mimi ni mtu ambaye anayependa sana kufuatilia muda wangu na ratiba yangu kwa hivyo unapochelewa unakuwa unaharibu muda wako kwa hivyo mimi ni mtu ambaye anapenda sana kuwahi asubui na mapema katika kufanya jambo lake.

Rafiki wangu wa karibu tulikutana wakati ambapo nilipoitwa katika chuo kikuu. Hapo ndipo ambapo tulipokutana na tulikutana nikitaka kumsaidia katika kufanya. Wazo la swali ambalo tulilopewa na mwalimu wetu kama kazi na tukaweze kuipeana badaye. Ndiyo mambo ambayo tumeweza kufanya pamoja mimi na rafiki yangu ni kusoma pamoja, kucheza pamoja, kufanya kazi pamoja, vitu mingi huwa tunaweza kufanya pamoja. Jambo ambalo linalonifanya niwe rafiki wa kweli ni kwamba nilipata mtu ambaye ananijali, mtu ambaye ananiona jinsi nilivyo. Rafiki yangu, jambo ambalo ningeweza penda kumwambia ni ya kwamba mungu ambariki na aweze kumzidia wema siku moja kwenda nyingine.

Mimi napenda chakula ambacho kina mafuta kwa sababu chakula ambacho kina mafuta ni chakula ambacho ni kitamu mafuta uleta ile ladha ya utamu huleta utamu mwingi sana wakati unapokula chakula chako kwa hivyo mimi napenda sana kula chakula ambacho kina mafuta.

Kumbu kumbu zangu za utotoni. Kumbu kumbu nzuri ambayo na kumbuka ni kupikiwa chapati na wazazi wangu na pia kubuiwa keki na nguo mpya wakati wa siku yangu muhimu ya kuzaliwa. Ndiyo sherehe ndiyo ilio nipendeza zaidi. Watu ambao walio kuwa pamoja na mimi ni mamangu, babangu kwa nilikuwa la wazazi wangu wote wawili na pia wadogo wangu. Ni jambo ambalo lililoni lilofanya, jambo kumbu kumbu hilo liwe maluum. Ni yakuwa mimi napenda sana kusheherekea siku yangu ya kuzaliwa nahisi furaha kubwa sana wakati ambapo ninapokumbuka na huwa. Naomba kama hilo jambo lineza tendeka tena.